Ninapo sharehekea mwaka mpya, uwa na chukua muda kuufanya, uwe wa maana zaidi kuliko, sherehe tu za kawaida. Kwanza kabisa napenda kukaa kwa tulivu na kujitafakari kuhusu mwaka ulio pita. Ujuliza mambo nilio fanikiwa kufanya, changamoto nilizo kutana nazo na mafunzo nilio pata. Hii hunisaidia kuingia katika mwaka mpya, nikiwa na akili ilio tulia na muelekeo mzuri. Usiku wa mkesha wa mwaka mpya, mara nyingi napenda kuwa karibu na familia au marafiki wa karibu. Tunaeza kupika chakula cha pamoja, kushiriki ficheko, kusikiliza mziki, ninao penda, au kutazama vipindi maalumu fya kuhesabu saa, hasaa kufika saa sita usiku. Pia mwaka mpya unapofika, napenda kuanza kwa shukrani, kuwa najiombea au natoa shukrani kwa afya, ihai na fursa mpya zilizo mbele yangu. Kisha kujiwekea malengo mapya, sio ya kujiskuma kupita kiasi. Bali malengo ya kunijenga pole pole.

Ninapokutana na kazi za dharura, jambo la kwanza nifanyalo ni kutulia na kuepuka hofu. Najua kuwa hofu inawaza kunifanya, nifanye maamuzi ya haraka yasio sahihi. Kwa hiyo napumua kwa kina na kujipa muda mfupi kudhamini hali ilivyo. Baada ya hapo, weka vipaumbele wazi. Hunisaidia kazi kulingana na uzito wake na athari zake. Naanza na ile yenye hatari au athari kubwa zaidi. Ikiwa kuna kazi zingine inilikuwa nikifanya, huzisimamisha kwa muda ili nijikite kikamilivu kwenye kazi ya dharura. Napendelea kufanya jambo moja kwa umakini badala ya kufanya mengi kwa haraka bila umakini. Pia napenda kuwasiliana mapema. Ikiwa kazi ya dharura inahusiana watu wengi, huwaalifu haraka ili kila mtu ajue hali livyo na wajibu wake. Mawasiliano hunisaidea kuepuka mkanganiko na kuhakikisha tunashirikiana kwa ufanisi. Ikiwa na hitaji msaada wa ushauri, siogopi kuomba kwa sababu najua kushirikiana huokoa muda na kupunguza makosa.

Napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo yanao tuletea ukaribu na furaha ya pamoja Kwanza kabisa napenda kukaanao kuzungumza tu Kuchirikia didi sa uzitikuse tu kucheka na kuzikilizana Mazungumza wa kawaida hunijenga kiesia na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia kwa kubwa saidi Pia napenda kufanya shuguli za pamoja kama kupika au kula chakula pamoja Wakati wachakula ni muhimu sana kwangu kwa sababu utupa nafsi ya kukaa pamoja bila usumbufu, kubadilisha na mawazo na kuimarisha mausiano. Wakati mingine tunapika kwa ushirikiano, jambo linaulofanya awe brudani zaini na uleta ushirikiano mzuri. Ninapenda pia kushiriki shuguliza kupumzika pamoja kama kutazama filamu, kusikiliza mziki au kutembea inje kidogo. Hata matembezi mafupi nisaidia kujisikia huru na unipa nafsi ya kufuruHaia uwepo wa familia angu bila shinikizo la kazi au majukumu mengine.

Ninapo kuwa nasubiri kwa mustari, hisia zangu zinategemea sana mazingira na sababu ya kusubiri. Mara nyingi muwazoni na hizi, subira inanija pole pole. Nikiona mustari ni mrefu, huweza kujisikia kuchoka au kukosa uvumilivu kidogo. Hasaa kama ninaharaka au ninamambo mengi ya kufanya Hata hivyo jitahidi kujikumbusha kuwa subira ni sehemu muhimu ya maisha. Pia naeza sema kadri muda unavyo pita, hujaribu kujituliza na kubadili mtazamo wangu Wakati mwingine hutumia muda huo kufikiria mambo yangu, kupanga siku yangu na kuangalia mazingira yanayonizunguka Yuhu nizaidia kupunguza mawazo na kufanya muda huo unaisha kwa haraka zaidi na pia kuna wakati ambapo kusubiri kwa mstari hunipa nafsi ya kujifunza ufumilivu.

Kwa upande wangu naeza sema napendelea zaidi kulala mapema kuliko kuamka. Kulala mapema unipa utulivu wa akili na unifanya njisikie nikiwa nimejiandaa vizuri kwa siku inayofuata. Nikilala mapema naamka nikiwa na nguvu mawazo yakiwa wazi na nikiwa tayari kukabiliana na majukumu ya siku bila msongo mkuba. Kuamka unifanya njisikie kama siku yangu imeanza vipya. Vibaya huwa nahisi ni kukimbizana na mda kukosa mpangilio na wakati mwigine hata kufanya makosa kwa sababu ya haraka izia izo unipunguzia umakini na furaa ya kuanza siku taratibu Ndiyo maana mi ujitahidi kupanga ratiba yangu ili nipate mda wa kutosha wa kupumzika usiku.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huwa naanza kwa kujitengenezea mpangilio mzuri wa kazi. Napanga kazi zangu mapema ama usiku ulio tangulia au asubuhi kabla ya kuanza shughuli. Huorodhesha mambo muhimu, inayotakiwa kufanywa na kuyaweka kulingana na kipaumbele. Ili nijue ni lipi linahitaji nguvu na umakini zaidi. Hii hunisaidia kuepuka kufanya kazi bila mwelekeo. Pia hugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo. Kazi inapo kuwa wakubwa sana, inaweza kunikatisha tamaa au kunifanya nichelewe kuanza. Lakini nikiangalia kama hatua ndogo ndogo, nahisi ni rahisi kuisememea na kuikamilisha kwa haraka. Pia mimi hudhibiti usumbufu. Hujiwekea mipaka kama kupunguza matumizi ya simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Nikifanya kazi hujitahidi kujikita kwenye jambo moja kwa wakati mmoja badala ya kufanya mengi kwa wakati mmoja na pia vile mimi hujali mapumziko kwa vile akili na mwili vinahitaji mapumziko ili kurudi kazini na nguvu mpya.

Ndiyo napenda sana kujaribu vyakula vipya. Chakula kipya hunipa msinsimuko na furaha ya kugundua latha tofauti na tamaduni mbalimbali kila chakula kipya huwa kama uzoefu mpya kwa sababu sio tu latha ninaojifunza bali namna vinavyopikwa na historia ilio nyuma yake pia napenda kujaribu vyakula vya kienyeji kutoka maeneo tafauti au mapishi mapya ambao sijawai kuyaonja hapo awali Hata kama wakati mwingine ladha haifanani kabisa na ninavyotarajia, hua nachukulia hilo kama somo na uzoevu. Pia hujaribu vyakula vipya, hunisaidia kuvunja mazoea ya kukula aina zile zile za chakula kila siku. Hunifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye hamu ya kuchunguza zaidi. Wakati mwingine napata chakula kipya, ninachokipenda sana na kukifanya kuwa semu ya mulo wangu wa kawaida.

Kwa kawaida mimi huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku lakini sii muda wote kila dakika. Napendelea kuwa na mpangilio ili barua pepe zisivuruge umakini wangu Mara nyingi huanza kuwa kuangalia barua pepe asubuhi ili kuona kama kuna ujumbe wa muhimu au wa dharura ulioingia usiku. Hii hunisaidia kujua nini kinachohitaji kushugulikiwa mapema Baada ya hapo, huangalia tena katikati ya siku, hasa wakati wa mapumziko, au baada ya kukamilisha kazi muhimu. Wakati hua, huu uwa najibu, barua pepe za kawaida, au kupanga majibu ya baadaye. Sipendi kufungua barua pepe, kila ujumbe unapoingia kwa sababu hii, hukutanisha makini na kupunguza uzalishaji wangu. Na jioni au mwisho wa siku huangalia tena barua pepe kwa mara ya mwisho ili kuhakikisha hakuna jambo muhimu lililobaki bila kushughulikiwa.

Kwa mtazamo wangu, sera ya mawaziliano wazi na heshima ndiyo moja ya sera muhimu sana katika kambuni yoyote. Sera hii huwakikisha kuwa wafanyikazi na fiongozi, wanaweza kuwasiliana kwa uwazi bila ofu, kuficha taarifa au kuoneana aibu. Pia naona sera ya haki na usawa kazini wa muhimu sana. Hii inahusisha kutendewa kwa haki bila ubaguzi wowote katika jira, mishaara na mafunzo. Aza na fursa ya kupandishwa cheo, wafanyikazi wanapo ishi wanaheshimiwa na kudhaminiwa kwa usawa, uwaongeza ari ya kufanya kazi kufa na waminifu wao kwa kambuni. Sera nyingine muhimu kwangu ni sera ya usalama na ustawi wa mfanyikazi. Hii ni pamoja na mazingira salama ya kazi, bima, mapumziko na kuzingatia afya ya kimwili. Vile vile sera ya uwajibikaji na maadili ya kazi ni ya msingi. Sera hii nafikiria husaidia kila mtu kuwelewa wajibu wake, mipaka ya maamuzi na kufanya kazi yake kwa uwadilifu.

Apana Sipendi kuvaa vipuli kwa sababu mimi ni mwanaume na napendelea muonekano ulio rahisi na wa kawaida Najisikia huru zaidi bila kuvaa mapambo mengi na hilo linaendana na namna ninavyojiona na kujidhamini kwangu mimi kuvaa au kutovaa vipuli ni swala la uchaguzi binafsi na kile ninachokifanya nijisikie vizuri Napenda zaidi kuzingatia vitu vinavyo nipa faraja na kujiamini kama kuvaa nguo nadhifu, safi, na ni zinazofaa mazingira niliopo Si kwamba nina tatizo na watu wanaovivaa vipuli Naeza sema kila mtu ana mtindo wake na huru wa kujieleza Mimi tu binafsi sioni kama vipuli ni sehemu ya mtindo, ninao pendelea au ninaohitaji.

Naeza sema programu Ninapo tazama matumizi yangu ya kila siku programu Mi nazo tumia ni kadhaa si moja Mara kwa nyingi huwa hutumia sana whatsapp kwa sababu ndio njia kuu ya kuwasiliana na marafiki na hata mambo ya kazi. Ni rahisi haraka na inaweza karibu na watu unao wajali Pia kwa upande mwingine mi hutumia youtube mara kwa mara asa ni napo taka kujifunza kitu kipya kupata habari au kujiburudisha Kuna maudhui mengi ya elimu teknolojia burudani na hata motisha. Hivyo nisaidia kupumzika na wakati huo kujiongeza maarifa Kwa upande mwingine naeza sema mi hutumia Instagram kwa kiasi Asaa kuwasiliana na kufuatilia habari za watu ninao wafamu.

Kinachonipa motisha kazini ni siha kuwa na lengo la maana katika kile ninachokifanya. Ninapojua kuwa kazi yangu inaleta mchango chanya. Iwe ni kwa kampuni jamii au watu ninaofanya kazi nao. NaJisikia nikiwa na mnasa zaidi ya kujituma. Naweza sema pia kutambuliwa kwa juhudi hunipa motisha kubwa. Sio lazima iwe pongezi kubwa. Hata maneno machache ya shukran au kutambua kazi nzuri hunifanya nijisikie kudhaminiwa. Pia naweza sema jambo lingine ni fursa ya kujifunza na kukua napenda kazi inayotoa nafsi ya kujifunza, ujuzi mpya, kuboresha uwezo wangu na kunipa changamoto za kunifanya niwe bora zaidi Vilevile naweza sema mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano hunipa motisha kufanya kazi na watu wanao heshimiana, wanaosaidiana, na wanao wasiliana vizuri hunifanya nifurahie kazi na kupunguza mawazo.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kujipa muda wa kupumzisha akili na mwili kabla ya kurudi kazini. Kwanza kabisa hula chakula cha mchana kwa utulivu bila haraka, napendelea kula chakula kinachoshibisha lakini pia kunipa nguvu. Badala ya kula, jitahidi kubadilisha mazingira kidogo. Wakati mwingine hutoka nje nitembee kwa dakika chache ili kupata hewa safi na kunyoosha mwili. Kutembea huku hunisaidia kupunguza uchovu na kunirudisha umakini Ikiwa siwezi kutoka, jitahidi kukaa mbali na dawati kwa muda mfupi Pia hutumia muda huo kujipumzisha kiakili Naweza kusikiliza mziki, kusoma kitu fupi au kuzungumza na wenzangu Kwa mazungumzo mepesi, lakini yasiyo ya kazi.

Napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kufanya mazoezi mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku na hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na akili ilio wazi Baada ya mazoezi ya asubuhi huhisi mwili umeamka vizuri na ninaingia kazini nikiwa na umakini na mnaza na hamasa zaidi Pia mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuweka nidhamu nikiam kufanya mapema najua kuwa tayari nimetimiza jukumu hilo kabla ya shughuli za siku kunichukua Pia naeza sema, nyakati ambapo mazoezi ya jioni huwa mazuri pia, hasa wakati jua limetua, baada ya kuwa na siku mrefu. Lakini bali naeza sema, asubuhi ndio wa muda mwafaka zaidi.

Ninahifadhi pesa kwa kuwa na mpango na nidhamu ya kifedha kuanza kabisa huanza kwa kupanga bajeti yangu kuangalia mapato yangu na kuyaweka katika makundi kama matumizi ya lazima, akiba na matumizi ya ziada Kabla hata kutumia pesa, najitahidi kuweka akiba kwanza Pia hujiwekea malengo ya kuokoa Naweza kuokoa kwa lengo fulani kama darura, maendelea ya baadae, au mradi maalumu Ninajitahidi kuthibiti matumizi yasio ya lazima Kabla kununua kitu hujiuliza kama nakihitaji kweli au tamaa ya mda tu Hii hunisaidia kuepuka matumizi ya harakaharaka yanaoweza kunivuruga mipango ya kifetha.